Uthaifu wangu kazi ni na ushughulikia kwa kujaribu kuwa bora zaidi kwa kuuliza maswali, mahali ambapo sielewi, kuwapa watu wengine kazi ambazo mimi siziwezi, kuongea na wana saikolojia, kujua jinsi ya kuongezea maarifa na pia kuangalia teknolojia mpya katika kazi yangu ili kuongezea maarifa na kuifanya kwa bidii zaidi.

Hu hua tunasherekea kwa kukula chakula kitamu kitamu kama vile pilau na pia kunywa vinywaji vizuri tunavyovipenda. Pia hua tunapiga firimbi, nduru, makelele na vishindo na pia tukiwa na marafiki zangu tunaenda kwa road trip ama ile kutembea na gari kwa mwendo mrefu ili tuende tukifurahikia huo ushindi wetu.